Nyazi hutumika sana katika chakula hasaa katika maeneo ya pwani ya afrika mashariki maziwa ya nazi huongezwa kwenye vyakula kama wali maharage samaki kuku na mboga ili kuvipa ladha mzuri na kufanya mchuuzi uwe mzito nazi pia inaweza kutumika kutengeneza vitafuna.

Wakati wa mapumziko tunafanya mambo mbalimbali kama kupumzika kula chakula au vitaforma kunywa maji na kuzungumza na marafiki wakati mwingine tunasikiza kwenye mziki au kulala wangine hupenda kutembea kidogo au kucheza mchezo mapumziko hutupa nafasi ya kupunguza uchovu.

Wakati nilipopotea mahali nisipopajuwa ni eneo ambalo sikulijua vizuri mwanzoni nilihisi hofu kwa sababu sikujua njia ya kurudi niliamua kutulia na kumuuliza mtu maeneo hilo maelekeza baada yakufuata maelezo yake nilifanikiwa kupata jibu sahii uzoefu huo.

Chakula kilicho baki ikiwa bado ni salama kuliwa mimi ukihifadhi kwenye chombo kilicho fungwa na kukiweka kwenye fridge baada ya hapo kinaweza kupashwa kwa moto na kuliwa ikiwa chakula kimehqaribika au kimekaa muda mrefu bila kuhifadhiwa vizuri ni bora kukitupa ili kuepuka madhara yake baadaye.

Mtu hujua kazi imefika mahali pazuri anapoangalia matokeo yake dhidi ya lengo nililo aliloweka mwanzoni ikiwa kazi imekamilika kwa wakati ina ubora unaohitajika na hakuna sehemu muhimu iliyosahaulika najua nimefanya vizuri pia anapitia kazi yake tena kwa hivyo.

Mtu ninaye ona kama kielelezo ni mtu ambaye hupenda kuwatia moyo watu na kuwasaidia watu na pia ni mtu anayependa kuchekesha wengine kufanya utani na kuleta furaha kila wakatu. Anawaza kuwa mcheshi kwa sababu anauwezo wakusema mambo kwa njia ya kuvutia na kujua wakati unaofaa wakufanya hivyo.

Katika familia yetu tulikuwa tukitumia tangawizi na asali kama tiba ya nyumbani wakati mtu alipokuwa na kikohozi au maumivu ya koo tangawizi ilichemshwa na maji kisha asali ikaongezwa baada ya maji kupoa kidogo hata hivyo huo ugonjwa mkali au unaoendalea tungeenda hospitalini badala ya kutegemea tiba hiyo kwa hivyo.

Mimi napenda kuenda sinema mara moja au mara mbili kwa mwezi hasa ninapopata filamu nzuri ya kutazama napenda zaidi filamu ya vichekesho vitendo na hadithi zinazovutia pia napenda filamu ambazo zinazonifunza mambo ya dunia ambayo ita nisaidia.

Nilipata nafasi ya kurnda ziwa victoria ni ziwa kubwa sana ambalo liko katika kaunti ya kisumu na linapendeza lina maji mengi ambapo watu wengi hufanya biashara zao huko wakati wengine wanauza samaki ya kando ya maziwa na kufanya biashara zao.

Mimi na majirani wangu kutu huwa tunakopeshana vitu mingi sana kama sukari chumvi unga mafuta ya kupikia jembe au vifaa vya kazi pia wanaweza kunisaidia kwa kukopesha pesa kidogo wakati wa dharura hii huonyesha ushirikiana na ujirani mwema na upenda tuli nayo.

Siku yangu ya kuzaliwa ninasherehekea kwa kukutana na familia na marafiki kula chakula kizuri na kukata keki wakati mwingine tunasikiliza muziki tunapiga picha kwa pamoja tukiwa na furaha na kufurahia mazungumzo pamoja kwangu jambo muhimu zaidi ni kutumia muda vizuri na watu ninaowapenda.

Mimi ningesema napenda wanyama wa porini hasa tembo twiga na simba napenda kujifunza kuhusu tabia zao na jinsi wanavyoishi katika mazingira yao ya asili kila mnyama ana sifa yake ya pekee na anaitaji kulindwa.

Asubuhi nachagua cha kuvaa kulingana na hali ya hewa shughuli za siku na mahali ninapoenda ikiwa kuna baridi navalia nguo za joto ikiwa kuna joto nachagua nguo nyepesi na za kustarehesha pia huzingatia kama ninaenda kazini shuleni au kwenye hafla isiyo ya maana kwa hivyo.

Ninajitahidi kufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki napenda kutembea kukimbia kidogo na kufanya mazoezi mepesi ya kuonyesha mwili mazoezi hunisaidia kwa nguvu na kujisikia wakati mwingine naifanya asubuhi kama sikufanya asubuhi ninafanya jioni ili.

Kama umeme haungekuwepo kwa wiki nzima ningetumia muda huo kupumzika. Kutembelea sehemu mpya na kutumia mda na familia au marafiki pia nigepanga mapema mambo muhimu ya kufanya kabla aya kuandoka ninge ili wiki yangu ipite bila usumbufu na iwe niwe nimefanya.

Uso wa mtu ninayemjua vizuri una macho makubwa na yenye kuvutia na una nyusi zilizopangika vizuri huwa ya wastani na tabasamu mzuri una mashavu laini na uso yenye umbo la mviringo anapotabasamu uso huyu huonekana yenye furaha.

Utulivu ninaoupenda zaidi ni ule ambao niko kwa nyumba pekee yangu hakuna lile linalonisumbua nimemaliza kazi zangu na ninapumzika kwa amani bila kelele zozote za barabarani au wapi ni utulivu ninaoupenda na ni siku yoyote borake iwe jioni ambapo nimemaliza kazi zote.

Naamu majirani zangu nina wafahat by rmu vya tunajuana kwasababu huwa tunasaidiana wakati mtu amekosa au hana kile ambacho anaitaji hivyo basi tunamusaidia ili tuwena upendo na ushirikia na mwema majirani wangu wanapenda uamani na fura na ukario

Kijana anayehamia mjini ningemshauri kuenda mjini ajipange mapema na awe makini na matumizi yake atafute kazi au shughuli ya kumuingiza kipato apate mahali salama pa kuishi na ajifunze kutumia usafiri na huduma za mjini pia ningemwambia awe mwangalifu na watu wasiowajua.

Mahali ninapoenda kupumzika ni mahali palio tulia vizuri upepo una unapunga hapa vizuri na hakuna jua kali hapo ninapoenda kupumzika napenda kuenda mahali kama bustanini ufukweni au nyumbani huko hukaa kwa utulivu kusikiliza muziki au kusoma kitabu na kuzungumza na marafiki.

Watu wanaojifunza kiswahili hufanya makosa ya kawaida hayo makosa ni pamoja na kuchanganya a wa ki na v katika umoja na wingi hukosea viambishi vya vitenzi kutumia mpangilio wa maneno wa kiingereza kuchanganya maneno yanayofanana kama juwa juwa kutumia kiswahili cha kitabu pekee.

Naam napenda kucheza na watoto sana napoona watoto wakicheza hushikwa na furaha sana nakumbuka nilivyokuwa mtoto nilipokuwa nikicheza mchezo huo napenda hasa mchezo wa mpira mchezo wa kuruka kamba mchezo wa kujificha na kutafutana na mchezo wa kuimba mchezo hio huwafurahisha watoto na kuwasaidia kujifunza mengi.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni sebule kwa sababu ni sehemu nzuri ya kupumzika na kutumia muda na familia huku tunaweza kuzungumza na kusikiliza muziki, kutazama televisheni na kupokea wageni pia napenda sebule iwe safi yenye mpangilio mzuri na yenye mwanga wa kutosha.

Katika mifano kama haya basi au haya twende neno haya ni neno la mazungumzo linalotumika kuonyesha mwito kukubali au kuashiria kuanza jambo kwa mfano haya basi au sawa basi okay then haya twende maana yake hubadilika kidogo kulingana na muktadha au sauti kwa mazungumzo.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mingi kwa sababu huwa cheprsi na rahisi kukula hata hivyo kiasi kidogo cha mafuta kinaweza kufanya chakula kiwe na latha nzuri mafuta mengi yanaweza kufanya mtu awe mgonjwa kwa sababu hufanya mtu awe mnene na ilo linaweza kuletea shida.

Katika eneo letu sherehe za kuzaliwa huadhimishwa kwa kukusanya familia na marafiki hupikwa chakula kukata keki na kuimba nyimbo za kuzaliwa wakati mwingine watu hutoa zawadi na kupiga picha sherehe hizo huwa za furaha na husaidia watu kushirikiana pamoja kwanza pale ambapo tunapika chakula.

Siku ya kufua nguo nyumbani kwetu huwa tunakusanya nguo zote tunazipiga tunazipanga kulingana na rangi kisha tunazi raveka na kuzifua kwa sabuni na maji baada ya kuzisuza vizuri tunazi tundika juani zikakauke mwisho wa siku nguo zilizo kauka ukunjwa na kuwekwa maali.

Naam nimewahi kuhamia mtaa mmoja hadi mwingine nilihama kwa sababu nyumba iliyokuwa huko ilikuwa ndogo na kuhama si kazi ngumu sana unahitajika tu kuwa na pesa za kutosha na mtu wa kukubebea vitu vyako kisha unahitajika kulipa nyumba na kujuana na mara majirani wako wapya ili muweze.

Michano baadhi ya watu wa kwetu hupenda kupumzika au kulala kidogo mchana hasaa baada ya chakula cha mchana mimi pia napenda kupumzika kwa muda mfupi ili kufanya mwili uwe na nguvu tena wa kuendelea na siku lakini siwezi kulala kwa muda mrefu kwa sababu napendelea kuendelea na shughuli.

Kiswahili cha nyumbani huwa cha kawaida na cha kirafiki kwa sababu watu huzungumza na kwa uhuru na kutumia maneno wanayo yazoea Kiswahili cha ofisini huwa zaidi rasmi kiswahili cha mtaani huwa cha kuzungumza ya kawaida zaidi na kinaweza kuchanganya na sheng kiingereza au msimu.

Watoto wadogo husemeshwa kwa kiswahili wakupitia maneno tofauti tofauti mtoto anaweza jikwaaa aambiwe pole utapona mtoto anaweza kuwa amefanya kitu kizuri na apongezwe na mzazi ivo iyo ni maneno rahisi rahisi mtoto anaweza kuwa anaitwa aambiwe njoo hapa au kaa chini au usiguze hiyo.

Kitu kwa mfano mahindi mabichi yanaweza kuitwa mahindi ya kuchoma kulingana au na matumizi ya ingine ilo linaitwa jina mbadala au jina jingine au neno lingine na hilo kitu ambalo wanakiita hivyo kinaitwa jina jingine we unakiitaje naam.

Nyimbo za watoto ni nyimbo rahisi zenye maneno mafupi na marudio mengi huimbwa kwa ajili ya kuburidisha watoto na kuwafundisha mambo mengi kwa kama hesabu wanyama rangi na tabia nzuri kwa mfano watoto wanaweza kuimba nyimbo za kuhesabu namba kuimba kuhusu wanyama au kusalimiana.

Nimesikia imani mbali mbali kuhusu chakula na afya. Kwa mfano, watu wengi husema mboga za majani huongeza damu matunda husaidia mwili kwa kufanya uwe na afya na kunywa maji mengi ni muhimu kwa mwili. Pia kuna imani kwamba vyakula vya mafuta mengi si vizuri.

Kitabu kilichonivutia sana ni kitabu cha kujisaidia. Kili nifundisha kuwa na lengo na malengo maishani kupanga muda na kutokata tamaa ninapokutana na changamoto nilipenda kitabu hicho kwa sababu kilinifanya ni tazame maisha kwa mtazamo tofauti na kunitia moyo wa kujiboresha.

Mimi karatasi na risiti zangu huzifadhi vizuri ili zisije zikapotea huweka mahali ambapo ninaweza kumbuka wakati wowote ninapozihitaji wakati mwingine huzipiga picha ili wakati ambapo siko kwa nyumba naweza kutumia nikiwa zikiwa kwa simu yangu hili ama zikipotea naweza kuzitoa kwa kutumia simu yangu.

Saa hii asubuhi nisehemu ya kawaida ya kuanza siku. Watu wengi hukunywa chai asubuhi ili kuanza siku wakiwa wachangamfu. Mara nyingi hunywa chai ya maziwa pamoja na mkate mandazi au mayai baada ya chai, huwa tayari kuanza shughuli ya siku nikiwa nimepata nguvu na utulivu wa mwili.

Majirani katika eneo letu husaidia na kwa njia mbali mbali hushirikiana wakati wa shida na wakati wa furaha wanaweza kusaidiana wakati msiba wa harusi ugonjwa au shughuli za ujenzi pia wanaeza kusaidiana na kulindana kuazimiana vitu au kutunziana watoto hii hujenga umoja na uhusiano mzuri katika jamii.

Wakati wa baridi mimi hupika chai yangu kisha na vaa nguo mzito kisha na kuingia kwa blanketi naanza kusikiliza wimbo ama kuwatch programu katika simu ama laptop yangu na kufanya shughuli zangu pole pole ili nisije nikashikwa na.

Wazee husema maneno mengi sana unaeza msikia akimuambia mwenzake hadithi ilio kuwa ya kitambo sana ama wakikumbushana mambo ya jadi yaliofanyika hapo nyuma wakisema mambo ya ya uzeeni yao kama.

Kugawana chakula ni muhimu sana katika utamaduni wetu kwa sababu inaonyesha upendo, ukarimu na ushirikiano kwa sababu unaweza kumpa mtu chakula ambaye hakuwa anajua atapata wapi chakula kwa siku hiyo hivyo kugawanya chakula inaonyesha upendo uliokati yenu.

Kitu ninacho subiri kwa hamu sasa ni kupata pesa na mwomba mungu anisaidie niweze kupata pesa ili niweze kuisaidia familia yangu na kuitoa katika hali iliyomo ili adi nieze kulipa karo yangu ya shule na nieze kumsaidia dada yangu aliyeshuleni amalize shule.

Ningepewa siku moja bila majukumu yoyote, mimi ningefanya kwa ningesi muziki, nikasome kitabu, kisha nikapumzike nilale, nisikie, niko sala, ee, niko vizuri katika mwili wangu.

Nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana kusoma nilikuwa napenda sana kusoma sana vitabu vidogo vyenye hadithi hivyo vilikuwa vinanifanya nakuwa na na uwezo wa kujua mambo mengi na kutaka kujua kuhusu vitu vingi vilivyotokea na vilivyofanyika maishani mwetu kabla ya sisi kuzaliwa.

Kazi ya udereva ni kazi nzuri sana na ni kazi ambayo inaweza kumpa mtu pesa ya kushugulikia majukumu yake ya kila siku kama ya kulipia watoto karo na kununua chakula katika familia. Ni kazi ambayo watu wengi wanaidharau lakini ni kazi ya kipaji.

Na ninapenda kujifunza historia ninataka sana kujua nini kilichotokea hapo nyuma tulipo kuwa hatujazaliwa bado. Jinsi wale Maumau fighters walivyo pigania nchi yetu na jinsi Nelson Mandela alivyo ishi maisha yake pale nyuma alipita aje hayo yote hadi akawa mtu.

Nyimbo za za kubembeleza watoto huimbwa na wazazi wao ama bibi na babu zao una huwa unafanya mstari mmoja ambao nakumbuka ni kama lala toto lala huimbwa ili kuwasaidia watoto waeze kulala na kuwafanya waskie vyema.

Steji ya mabasi kuwa na watu wengi sana, kuwa na wale amabao wanataka kuenda na wale ambao wame. Wameshuka kuna kuanga na wale ambao wanaitisha wale ambao wanaitisha watu waweza kupanda basi na kuna madereva wa hayo mabasi pia kuna wale wa uzaji ambao kwa.

Familia huwekwa huweka akiba na kuitunza vyema zaidi na mtu ambaye ana aminika sana na huweka kwa ajili ya kitu ambacho kitafanyika baadaye maishani ili wakati familia inapopata shida mtu anaeza itumia akiba hiyo alafu baadaye mtu ana amua nani atapewa.

Nguvu nilizonazo kazini ni bidii. Kuhakikisha kwanza kwamba nafanya kazi yangu kwa bidii. Pili ni uaminifu na uvumilivu na uwezo wa kushirikiana na wengine. Pia hujifunza haraka na hujitahidi kumaliza kazi kwa wakati usije kuniletea shida.

Na biryani ni vyakula maarufu vya Afrika mashariki pilau hupika kwa mchele nyama na viungo kama iliki mdalasini karafuu na kiumini. Biryani pia hupikwa kwa mchele na nyama lakini mara nyingi huwa na viungo vingi zaidi na maandalizi yake yanaweza kuchukua muda mrefu.

Kwa siku kwa kawaida mimi hutumia mtandao kwa saa chache sana hasa kwa kusoma kutafuta taarifa na kuwasiliana hata hivyo si vizuri kutumia mtandao kwa muda wote ni muhimu pia kupata muda wa kupumzika na kufanya shughuli nyingine za nyumbani ili usije ukapitwa nazo.

Mvua inaponyesha ratiba yangu ya siku hubadilika kidogo mimi huepuka safari zisizo za lazima huondoka mapema ikiwa nina mahali pa kuenda ninaondoka mapema ili nirudi mapema na hutumia muda mwingi ndani ya nyumba pia ninaweza kusoma kufanya kazi na kutazama filamu hadi mvua itakapoacha.

Napokabili mambo magumu kwanza hutulia na kufikiria suluhisho mbalimbali pia huomba ushauri kutoka kwa watu ninaowaamini na kupanga hatua za kuchukua huwa najipa moyo na kuendelea kujaribu mpaka nipate suluhisho kitu kama mziki unituliza.

Kazi ambayo ninaipenda kuifanya hata ikinichosha ni kazi ya kusoma na kujifunza mambo mapya. Ingawa wakati mwingine huchosha, mimi hufurahia kwa sababu huniongeza maarifa na kunisaidia kuboresha uwezo wangu. Hunisaidia niweze kujua vitu mbalimbali ambavyo sikuwahi kuwa najua hapo nyuma.

Ujifunza ufundi kwa fundi kwa kusikiliza, kusoma, kuangalia na kufanya mazoezi. Mwalimu au huyo fundi anapokueleza jambo, kuonyesha mfano, kisha mwanafunzi anafanya mazoezi. Pia mtu hujifunza kutokana na makosa, uzoefu na kuuliza maswali. Mazoezi ya mara kwa mara humsaidia.

Ndiyo napenda kuangalia nyota angani usiku hii hizo hunifurahisha na kufanya mawe angani ikae sawa kabisa hunifurahisha kuona jinsi zinavyo ngaa hasaa wakati anga likiwa safi pia napenda kujifunza kuhusu makundi ya nyota na anga la usiku.

Kitu kinachonifanya ni furahi sana ni kusaidia watu kuona wanafanikiwa kuona mtu ako na furaha na anasikia vyema mahali ambapo ako pia hufurahia kujifunza mambo mapya kuzungumza na watu unao wapenda na kushiriki nyakati nzuri pamoja na pia mimi hufurahi watu ambao wako na heshima.

Mitandao ya kijamii kwa maoni yangu iko na faida na pia ina hasara zake. Inasaidia watu kuwasiliana, kupata habari na kujifunza na kujitangaza kibiashara. Lakini ikitumika kupita kiasi inaweza kupoteza muda kusababisha taarifa zisizo na za kweli na kuathiri faraga.

Mpira wa mguu unapendwa kwa sababu ni mpira ambao unaleta watu pamoja unawafanya watu wakuje pamoja na kusherehekea na kufurahia timu zao ni mpira ambao unaleta mafanikio na watu kujua vipawa vyao na kujua kuwasaidia familia yao kwasababu wakati mwingine huwa na kipato.

Zana za digiti ninazotumia sana ni simu ya pale whatsapp, ninatumia keyboard kuandika maneno ambayo anataka ili kuhakikisha kwamba nimesema nimemwambia yule ambaye nataka kumwambia kile ninacho taka kumwambia asije akasema sikusema.

Siku yangu ya mapumziko haswa nikiwa nyumbani mimi hutumia kusoma au kusikiliza muziki au kuenda kutembea na marafiki zangu au kuhusiana na familia yangu kuwa na hadithi na kucheka kwa utani hivyo ndivyo natumia.

Safari ya barabarani na marafiki au familia huwa safari ambayo ninaipenda sana kwa sababu nyinyi hupata mnahusiana vizuri kwa upendo mnacheka ni inakusaidia kukeep memories ambazo hutawai sahau maishani mwako kwanza mara familia hukupa upendo ambao hujawai pata.

Mahali ya ambapo nigempeleka mgeni wetu kutoka nchi ya nje akuje aone uzuri wa nchi yetu ningempeleka pwani aone lile bahari lililoko kule pwani na jinsi ule mchanga na watu waliopo jinsi wana unavyo pendeza jinsi miti ya minazi inavyo kuwa uko.

Siku za kwanza nilipo anza kitu kipya ilikuwa vigumu sana, kilikuwa kigumu sana mimi kujua na kuelewa, nilipo kuwa na jaribu kujua kutumia mbinu mpya ya teknolojia, ilikuwa imetokea tu na sikuwa najua jinsa kutumia teknolojia, hivyo ilikuwa vigumu sana mwanzo mwanzo.

Wafanyi kazi wako wakija huwa na wakaribisha kwa heshima na furaha ninawaandalia chai pamoja na vitapunia kama mandazi chapati au chachote kile kilichoko ninawapa tunakula pamoja kwa heshima na upendo kisha ninawaonyesha kazi ambayo wanafanya na.

Kwa simu ninalipa kwa aina mbalimbali ninaweza lipa kutumia mpesa au benki yeyote kama ni kcb ama nataka kutumia equity, hivyo kama ni kwa mpesa, ninaenda hapo kwa mpesa, ninatuma, ninaeka nambari ambayo ninataka pesa iende, kisha naeka pin na ninatuma pesa.

Sheree ze mwaka mpya uwa sheree za kufuraisha sana watu kuja pamoja tunapopiga nduru na kuukaribisha mwaka mpya watu ufuraia sana na kula pamoja mwaka mpya na mkesha wake ufuraisha sana kwa sababu watu uenda kanisa tunaomba na kumuomba Mungu kukaribisha mwaka mpya.